Hali ya hewa ninayoipenda ni ile ya wastani. Si baridi sana wala joto kali. Napenda hali ya hewa yenye upepo mwanana na jua na kiasi kwa sababu inafanya nijisikie vizuri na huru kufanya shughuli zangu. Pia hunisaidia kuwa na afya njema na mawazo tulivu.

Lugha ninayopenda kujifunza ni Kiingereza kwa sababu ni lugha ya kimataifa na inasaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Pia hunisaidia kupata taarifa, kazi na fursa nyingi. Ninapenda kujifunza lugha mpya kwa sababu hunifungua mawazo na kuniongezea ujuzi.

Napenda kushirehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na yenye furaha. Mara nyingi kushirehekea nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tunakula chakula kizuri, keki na kuzungumza pamoja. Napenda zaidi kupata muda wa kushukuru kwa maisha na kushiriki furaha na watu ni nawapenda.